Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Hunisaidia kuwasiliana na watu, kupata taarifa, kupanga ratiba na hata kujifunza mambo mapya. Pia huitumia kusikiliza muziki, kuangalia habari na kufanya kazi ndogo ndogo za kila siku. Kwa kifupi, ni kifaa kinacho rahisisha maisha na kinaunganisha dunia kwa urahisi.